Ninapenda kufanya mazoezi asubuhi, najisikia nimejazwa nguvu na umakini baada ya kuanza siku yangu kwa mwendo mzuri. Pia hewa ya asubuhi ni safi na nafasi ni kimya, hivyo mazoezi huanza siku yangu kwa utulivu na mwelekeo mzuri.

Mafunzo yangu ya uongozi na usimamizi ndio ya menisaidia zaidi katika kazi yangu ya menifundisha jinsi ya kuongoza timu kusimamia miradi na kufanya mamuzi mazito pia ya menisaidia kuwana mawasiliano mazuri na wenzangu na kutatua migogoro kwa ufanisi.

Ndio napenda asali sana. Ni utamu asilia na hutumia mara nyingi katika chai yangu ya asubuhi. Asali pia ina faida za kiafya kwa sababu ina viungo vya kuongeza kinga na ina nguvu. Napendelea asali ya asili kutoka kwa wafugaji au ndani wa ndani ambayo haina viungo vya ziada.

Ndiyo napinda kukimbia Mara nyingi hukimbia katika uwanja wa mtaani au katika eneo lenye vielele vichache karibu na nyumbani Kukimbia hunisaidia kufurahia mazingira ya nje kupumua hewa safi na kusafisha akili Pia ni njia nzuri ya kudumisha afya moyo na kubaki na nguvu.

Ndiyo, mimi ufuata matukio ya kimataifa kwa kawaida. Ninaipenda kutembelea tuvuti ya habari kama BBC kiswahili. Na pia kutumia programu za rununu kusikiliza habari za kisasa. Habari zinazo ninazozifuatilia zaidi ni zinasohusu siasa duniani. Mabadiliko ya hali ya hewa na maendelo ya kitekno.

Utaratibu wangu jioni huanzia baada ya kurudi nyumbani kutoka kazini Mara nyingi huanza na kuoga na kuva nguo za faraja ili kuvunja mkazo wa kazi Kisha hufanya mazoezi mafupi ya kunyoosha mwili Mimi ninapendelea kula jioni kati ya sasa na saa saba usiku Kabla ya kulala huwa na desturi ya kusoma kitabu au kuandika katika daftari langu la kumbu kumbu kuhusu jinsi ninavyo jilinda ili kupata usingizi mzuri najiepusha na screen za simu na tv angalau saa moja kabla ya kulala kwa ujumla jioni ni wakati wangu wa kutuliza na kujipanga kwa siku inayofuata.

Mahali ningependa kuzuru zaidi ni pwani ya bahari ya hindi kama vile zanzibaa ningependa kukaa karibu na ufuku na kusikiliza mawimbi na kupumzika chini ya mti ya mnazi huko ningefurahia kuogelea kutazama macheo ya jua na kupika chakula cha baharini kama samaki wa kukaanga Ningependa kusafiri na familia yangu au marafiki wa karibu ili kushiriki furaha hiyo pamoja kwa ajili ya safari hiyo.

Kazini ninapoziona dalili za udhaifu kama vile uchovu wa akili, msongo wa mawazo au hata uchovu wa mwili huchukua hatua za haraka kuzipunguza kwa mfano najaribu kufanya mikono yangu iwe huru kwa dakika chache kila saa, kunywa maji mengi na kutumia mbinu za kupumzika macho hasa baada ya kutumia kompyuta kwa muda mre.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na kiasi cha unye nyekevu Kwanza ninajitayarisha kusikiliza kwa makini bila kujibu papo hapo na jaribu kutambua mchango wao kwa kusema asante na kuonyesha kuwa nimeelewa Pia nawauliza maswali wazi kama nawezaje kuboresha au unapendekezo gani.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule ni mahali panapokusanyika familia yangu na pia napenda kupumzika humo baada ya siku ndefu ya kazi kinapendeza kwa sababu kina madirisha makubwa na rangi nyepesi Mara nyingi nafanya shugli kama kusoma vitabu kutazama televesheni na familia au kula chakula cha jioni pamoja Napokuwa ndani ya chumba hicho hujisikia salama nina amani na ninaunganishwa na kumbukumbu nzuri za nyumbani.

Kila mwezi huwa naweka malengo kadha kazini, kwanza huwa natafuta kukamilisha angalau mradi mmoja mkubwa au sehimu muhimu ya mradi unaoendelea, pia najipangia kuudhuria mafunzo ya ujuzi mmoja mpya au kusoma nyara zina nazo husu kazi yangu.

Mara nyingi naamua kufanya jambo ninalolipenda kama kusoma kitabu kuimba au kuandika ili kuifadhi kumbukumbu ya fraha hiyo pia hujaribu kushiriki mzaha na mwenye nafsi yangu au kumpigia simu rafiki wa karibu bila kutarajia chochote.

Leo hali ya hewa ni ya wastani asubuhi kulikuwa na upepo mdogo na mawingu kiasi, lakini jua lilianza kuchomoza baadaye joto si kali sana wala si baridi, hali inayofanya siku iwe ya kufurahisha. Kwa ujumla, hali hii ya hewa ni nzuri, kwa shughuli za nje kama kutembea au kufanya kazi ndogo nje ya nyumba. Napenda hali ya hewa kama hii kwa sababu inanifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Hata hivyo nivyema kubeba koti jepesi au mwavuli endapo hali itabadilika gafla.

Ninasasisha vifaa vyangu kama simu na kompyuta kila siku hasa kabila na baada ya kutumia, ninaangalia programu zimesasisha, ninafanya back up ya data na kusafisha kwa kuondoa virubi Hii inasaidia kuepuka matatizo ya usalama na kudumisha kasi ya kifaa.

Ninapenda kufanya kazi pekeangu na pia na wengine kulingana na aina ya kazi. Kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa na uchanganuzi wa kina kama kusoma au kuandika reporti napendelea kufanya pekeangu ili kuepuka usumbufu. Hii inanikumbusha wakati nilipokuwa na mtihani wa kitaifa kilichonisaidia kufaulu ni kujitenga na kujikita peke.

Chakula inachopenda zaidi kule jioni ni ugali wangano na samaki wakukaanga pamoja na mboga mchanganyiko usiku baada ya siku ndefu ya kazi hindi wa chakula kinanchoa raha na mguza Harufi ya samaki unapokaanga na pilipili hoho pamoja na ugali mnono inafanya nyumbani kujaa Harufu nzuri.

Ninatumia simu yangu kila siku kwa mambo mbali mbali mara nyingi naanza kwa kuangalia ujumbe wa whatsapp barua pepe na habari za kila siku kwa wastan nahisi natumia karibu saa tatu na saa nne kwa siku saa moja kwa mawasiliano na marafiki na familia saa moja kusoma habari na kutazama video na saa nyingine kwa kazi kama kupanga ratiba na kufanya mikutano kupiga simu simu yangu ya kwanza ilikuwa nokia ya vitufe.

Wazo nzuri ninalo leo ni kuanza siku kwaa kutoa shukrani kwa mambo madogo kama hewa safi chai joto na nafasi ya kufanya kazi Nimeamua kuwa na mazungumzo mazuri na kila mtu nitakaye kutana naye na kukamilisha angalau kazi moja muhimu kabla ya mchana hii inanikumbusha siku moja nilipokuwa na wasiwasi mkubwa lakini nakumbuka kuwa asante ndio njia bora ya kufungua furaha ndogo ndogo.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Kifo cha Bwana M cha Cal Kitala. Nilikipenda kwa sababu kinanikumbusha dhamani ya kujitoa kwa jamii na uvumilivu katika changamoto. Mhusika ninayempenda zaidi ni Bwana M mwenyewe, kwa sababu alionyesha ujasiri wa kukabiliana na mfumo usio na haki hata kwa gharama ya maisha yake mwenyewe. Kitabu hiki nilishauriwa na rafiki yangu karibu aliyesuma kozi ya fasihi. Ndio ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu, Kwa sababu ana mitindo wa kipekee na kuwasilisha hadithi zinazogusa moyo na kufundisha madili.

Ndiyo nimesha pata kusafiri kwa ndege mara kadha safari yangu ya kwanza ilikuwa nilipo kuwa na miaka kumi na minne Nilipo toka dar es salaam kwenda zanzibar kwa ndege ya ndani nilikuwa na hofu na msisimko mkubwa hasa wakati wa kupaa na kuteremka Ndiyo nimesha pata kusafiri kwa ndege mara kadha safari yangu ya kwanza ilikuwa nilipo kuwa na miaka kumi na minne Nilipo toka dare salam kwenda zanzibar kwa ndege ya ndani nilikuwa na hofu na msisimko mkubwa hasa wakati wa kupaa na kuteremka.

Ninafanya warafiki wapya kwa kushiriki katika shughuli ninazipenda kama vile michezo mafunzo au hata kwenye mikutano ya kikazi mara nyingi ninajitosa kwa wapenzi wenzaungu. Na kuanzisha mazungumzu rahisi kuhusu mada ya pamoja. Kwa mfano nilipokuwa katika kikosi cha mpira wa vikapo nilipofanya rafiki wawili ambao sasa ni wa karibu sana.

Kumbukumbu nzuri za shule ninazo zikumbuka vizuri ni zile za sherehe ya miaka mitano ya shule yetu Tulikuwa tumesoma darasa la saba na tulipanga tamthilia ya kisasa juu ya ushirikiano Tulifanya mazoezi kila siku baada ya masomo na hata walimu wengi walituunga mkono siku ya tamasha tulicheza kwa hamu na furaha kubwa na hatimai tukashinda tuzo la tamthilia bora.

Ninatazama video mtandaoni hasa kwenye Youtube na Tik tok. Youtube napenda kwa sababu ninawezo kutazama video za kielimu maigizo na burudani ya muda mrefu. Kwa mfano napenda kutazama video za historia na sayansi zinazo nisaidia kujifunza mambo mapia.

Kazini changamoto nyingi nazokutana nazo ni kama vile kukosekana kwa mawasiliano wazi mipaka ya muda na wakati mwingine upungufu wa rasilimali Mara nyingi napaswa kukabiliana na mahitaji yanayobadilika ya wateja au kuwa na mazoea magumu ya timu.

Kazi ninayoithamini zaidi ni uwalimu ni kazi ya kuwasaidia watoto na vijana kukua kiakili, kimaadili na kijamii Sijali mshahara mkubwa bali thamani ya kuona mwanafunzi anapo eleka, kufaulu na kuwa mtu mzuri katika jamii.

Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, naweza kulinganisha bei na ubora toka nyumbani, na vitu vingi havipatikani kirahisi dukani. Mara nyingi, nanunua nguo, vitabu na vifaa vya nyumbani kupitia mitandao kama jumia na instagram duka.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali wanazi na mchuzi wa samaki wa kupaka napenda kukula asa nyumbani kwa shangwe ama kwenye ukumbi wa familia usiku ninapo sikia sauti ya mchuzi unapo chemka na kunukia viungo hamu ya kula huinuka mara mara ya kwanza nilipika wali wa nazi ilikuwa na miaka kuminambili nilikuwa na bibi yangu aliye nifundisha jinsi ya kupunguza pilipili na kukoroga nazi mpaka itoe mafuta mara ya mwisho niliila juzi usiku tulipo kutana na ndugu zangu kwenye meza.

Mimi hunywa, kati ya lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Mara nyingi, naanza asubuhi na glasi moja ya maji ya moto kabla ya kula chochote. Kisha naendelea kunywa wakati wa mchana na jioni. Najaribu kunywa maji mara kwa mara, badala ya kungoja kiu.

Ndiyo ninai fadhi kitu cha thamani ni barua ya mkono nilio pokea kutoka kwa bibi yangu kabla kufariki imeandikwa kwenye karatasi tayari iva na maneno yake ya naniambia usisau kutembea kwa waminifu na hurumu barua hiyo sinangaikanayo ikukwenye sanduku la kumbukumbu za.

Ndiyo ninapenda sana hadithi za kubuni na kufikiria haswa napenda zile zinazochanganya hekaya za jadi na mazingira ya kisasa au ulimwengu wa fandasia Kwa mfano napenda kusoma vitabu kama mfalme wa majini au kuangalia filamu kama the lion king ambazo zinaigiza sana katika ulimwengu mwigine wa kiroho na ajabu.

Ndiyo nimewahi kwenda tamasha la mziki moja wapo lilikuwa tamasha la sauti za busara huko bagamoyo lilikuwa lilikiwa na wasanii kutoka nji mbalimbali za Afrika na mziki wa live ulikua wa kuvutia na wenye nguvu Tulikuwa na rafiki zangu na tulicheza kuimba na kushiriki furaha pamoja hadi usi.

Asubuhi hii niliamka saa moja kamili. Baada ya kuamka nilitembea kidogo chumbani mwangu kukunja kitanda na kufungua mapazia ili kuingiza mwangaza. Kwa kazi yangu nilitumia dakika kumi kwenye mazoezi ya kunyoosha mwili kisha nikaanda chakula cha asubuhii. Baada ya kula nikaanza kupanga ratiba ya siku yangu na kuangalia orodha ya kazi zinapo paswa kufanya. Nikahisi nimejazwa nguvu na mwelekeo mzuri na nilitazamia kufanikiwa katika kazi zangu.

Nimeenda hospitali kwa wastani mara moja au mbili tu kwa mwaka Hasa kwa uchunguzi wa mara kwa mara au wakati nahisi dalili fulani zinazohitaji usaidizi wa kitaalamu Sijali kuenda hospitali mara nyingi kwa sababu ninajaribu kudumisha afya njema kwa kula vyakula bora kufanya mazoezi na kupumzika vya kutosha.

Ninapenda mahali pa utulivu na asili kama vile ufukweni wa pwani au nyanda za juu za usambara Napenda kukaa karibu na bahari au milimani ambako naweza kusikia upepo, kuona mandhari ya kuvutia na kupata faraja ya kiroho.

Ndiyo ninapenda kuvaa vipuli hasa wakati wajua kali au ninapo kuwa nje kwa muda mrefu Si tu kwa kinga dhidi ya mwanga mkali bali pia kwa sababu ya mtazamo wa stahili na kujisikia salama. Ninapenda kuchagua aina mbalimbali za miwani kwa siku za kawaida na kwa matukio maalum.

Njia ninayo tumia kupumzika inaitwa kupumua kwa mda ulio wekwa. Hii inahusu kupumua ndani kwa sekunde nne, kushika pumzi kwa sekunde saba na kutuoa pumzi kwa sekunde nane. Kitu kinacho nifanya nihitaji kupumzika zaidi ni msongamano wa kazi au mazungumzo magumu. Nimejifunza njia hii kutoka kwa rafiki yangu ambaye ni mwana yoga. Kwa kawaida, nachukua dakika tano hadi kumi kufanya hivi hasa kabla ya kuanza kazi au kabla ya kulala Baada ya kupumua kwa njia hii nahisi kama nimeondoa mzigo kichwani mwangu na mwili wote unapumzika.

Ndiyo napenda sana kuangalia nyota mara nyingi nenda inje usiku hasa mahali panapokuwa na gizala kutosha na usio nata nyingi za mjini na nikijazo na msisimko na amani kuangalia nyota kuna nikumisha jinsi ulimungu unavyo kwa mkubwa na mwenye fumbo.

Ninatumia zana kadhaa za kidijitali kila siku kati ya hizo ni simu ya mkononi kwa mawasiliano, kutazama habari na kufanya malipo mbalimbali Laptopu kwa kazi, kusoma na kuandalia madeni saa ya mkono ya kidijitali inanisaidia kuafatilia hatua usingizi na kunikumbusha kuhusu mikakati ya afya kichangiaji sauti kusikiliza muziki na podcasti wakati wa kupumuzika au kufanya kazi nyumbani.

Napenda sana juisi ya embe Lakini pia napenda juisi ya machungwa, parachichi na passion fruit mara nyingi hufanya juisi nyumbani kwa kusaga matunda na kuongeza maji baridi kidogo siendi kwenye maduka ya juisi bandia kwa sababu napenda ladha ya asili.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi naamua kutoka kwenye kiti na kutembea kidogo inje, au kuzungumza na wenzangu kwa mada zisizo za kazi. Wakati mwingine, nasikiliza mziki nyepesi kwa vipindi vifupi, au kusoma makala fupi kwenye mtandao, pia ninafanya mazoezi madogo ya kunyoosha mgongo na shingo ili kupunguza mkazo.

Asubuhi ninapenda kuanza siku yangu kwa kunywa glass moja ya maji ya moto kisha kufanya mazoezi ya kunyosha mwili kwa dakika kumi baada hapo ninaanda chai na mkate wa kawaida na wakati mwingine viazi vitamu nikikumbuka nijifunza desturi hio kutoka kwa bibi yangu aliyesema asubuhi njema huanza na mwili wenye nguvu na moyo mwenye shukurani.

Ninapendelea mfumo wa malipo ya mtandao kwa simu kama Mpesa na airtelmoney ni rahisi salama na ya haraka Mara nyingi hutumia kwa malipo ya bidhaa huduma na hata kuwatuma pesa ya wenzangu Pia napenda kutumia kadi ya benki kwa ununuzi mkubwa zaidi.

Kazini mimi hufanya kazi ya uandishi wa maudhui na usimamizi wa mitandao ya kijamii napenda kuandika makala kutengeneza michoro ya mawazo na kuwaunganisha watu kupitia mitandao kila siku nafurahia kuona jinsi wazo langu linavyoweza kusaidia wengine kujifunza au kufanya maamuzi.

Ninafanya juhudi kadhaa kupunguza matumizi ya plastiki kwanza ninatumia mifuko ya kitambaa au kudumu kununulia vitu sokoni pia ninakunja chupa ya maji ya kioo au chuma na yo beba kila mahali baada ya kununua plastiki nyumbani nimeanza kutumia vyombo vyakudumu vyakulisha na kupikia.

Mara tu ninapoamka asubuhi, ninaanza kwa kunawa uso na kusafisha meno. Kisha nakunywa glass moja ya majimoto ili kumuamusha mwili. Baada ya hapo, ninaanda kifungua kinywa. Nikikumbuka, mama alikuwa, akiwaambia. Asubuhi njema, huanza na tumbo laini na mwili tayari. Hivyo nimekua na desturi hiyo. Bada ya kula, nafanya mazoezi madogo ya kunyoosha kabla ya kuanza shughli nyingine. Hii yote inanisaidia kuanza siku kwa nguvu na mwelekeo mzuri.

Wakati wa jua kali napenda kukaa chini ya kivuli cha mti au ndani ya nyumba ambapo kuna upepo wa baridi Mara nyingi hunywa maji ya baridi juisi ya matunda au hata kunywa maji madafu ili kupoza mwili pia napenda kuogelea kwenye bwawa au kwapwani ikiwa niko karibu na maji.

Wakati umeme unapokatika kwanza ni nawasha taza mafuta au kandili ilikuweka mwangaza kisha ni nakikisha simu yangu imejia umeme kabla umeme kutoweka Mara nyingi napenda kutumia wakati huu kwasiliana na familia au marafiki kupitia simu kusoma kitabu kwa mwanga wa taa au kulachakula kilicho baki bila kutumia jokofu.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia, haswa napenda historia ya Afrika mashariki na jinsi utamaduni wa kiswahili ulivyo kuwa kwenye pwani, kujua juu ya ufalme wakilwa, zanzibar na biashara ya pembe na watumwa kuna nifungua macho na kunichefua moyo.

Ninaamini kampuni ya teknolojia inayo tengeneza vifaa vya kusafishia maji inavyo tumia nishati ya jua Asa kwa ajili ya vijijini ambavyo hakuna umeme wa kudumu Nigependa kampuni kama hiyo iwe na bei nafuu iwewezi kufika maeneo ya ilio jifiche na kufundisha jamii jinsi ya kuitumia.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa kuchukua nafasi ya kupumzika kujifunza kitu kipya na kuwa na wakati wa maana na wapendwa Kwa mfano napenda kumtembelea babu na bibi kijijini kwenda kwenye mbuga za wanyama au hata kutengeneza mradi mdogo nyumbani kama bustani ya mboga.

Nina violea nywele zangu mara mbili kwa wiki kwa kawaida jumatatu na alhamisi, ninatumia shampu ya asili na kondishona ili kuzilinda na kuziweka laini, wakati mwingine nikisikia kichwa kimechafuka zaidi na ongeza siku moja ya ziada.